Napenda sana pilau napenda pilau napia piza lakini sana sana napenda pilau sikumbuki mara ya kwanza nilivyokula hicho chakula kwa sababu huwa chapikwa sana nyumbani sasa ni kitu tumezoea kula. Sikumbuki mara ya kwanza kukila na mara mwisho kukila naweza sema ni wiki mbili zilizo pita. Nyanyangu ndio alinielezea kuhusu chakula hicho.

Likizo yangu ya ndoto ni santorini santorini iliyoko Greece ningependa sana kwenda huko napenda wenye mijengo ya huko ukiangalia yote imepakwa rangi nyeupe huwa ya kaa tu vizuri.

Mi husaidi jamii yangu. Sana sana twaeza sema kupitia kutembelea mayatima. Mayatima wanaoishi kwenye nyumba ya mayatima. Eee karibu na kwetu. Eee niende nicheze nao tupike. Na pia nawasaidia wakati mwingine ikiwa wanataka mawaidha ya kisheria.

Sidhani kama niko na kumbukumbu ya kitu nilikuwa napenda kufanya nikiwa mtoto naeza sema nilikuwa napenda kufanya nini. Nililelewa na nyanyangu so ilikuwa ni ngumu aniruhusu kwenda kucheza na watoto wengine mara nyingi ungenipata tu nasoma.

Hapana sipendi kutembea msituni sipendi kutembea msituni sababu unaeza patana na wanyama huko wanyama kaa nyoka nyoka si wazuri unapatana tu na wanyama wenye si wazuri na sidhani naweza kimbia sidhani kaa niko na mbio vile.

Hapana sina ndege wa kufuga nyumbani, sina ndege kabisa wa kufuga nyumbani. Lakini kuna wakati nikiwa mtoto nliona nyanyangu akifuga kuku. Baada ya hapo sijawahi ona aina ingine ya ndege nyumbani kwetu.

Fanya, sipendi hadithi za ajabu. Mimi ni mwoga. Hasaa, nikisikiza hadithi za ajabu. Nawezashtuka usiku nishindwe kulala. Haya, nita survive aje. Siwezi, siwezi sikiza hadithi za ajabu. Ni ngumu sana.

Kama nilivyosema awali, sidhani naelewa hili swali vizuri. Lakini nitalijibu vyenye mimi nimeelewa. Nimelea dada zangu mara tatu. Sababu utotoni nilinyolewa. Nikanyolewa tena nikijiunga na chuo cha sekondari. Halafu nikaanza kufuga nywele tena. Nilipokuwa chuo kikuu.

Mara nyingi wikendi huwa nalala nasoma, nalala nasoma, nafanya usafi nyumbani, natoka naenda kutembea mjini, natafuta kitu kipya cha kujifunza, napaka rangi vitabu.

Ndio napenda kuogelea lakini sijui kuogelea huwa naenda tu kuogelea nisikie vizuri like nini nilikua ndani ya maji nisikie raha lakini sijui kuogelea napenda kuogelea sana.

Naeza sema kitu cha kwanza huwa nafanya nikianza kazi ni maombi. Sote twajua kuwa twafaa kumweka Mungu mbele. Sasa mimi huanza vitu vingi kwa maombi. Naeza sema huwa naomba kwanza kabla sijaanza kazi yoyote.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota sana. Kwanza ukipata vijijini, wajua vijijini, hakuna mataa mengi yenye yatazuia watu waone nyota. Kijijini, utaona nyota sana ukilinganisha na mjini. Sa napenda kuangalia nyota sana, sana.

Siku ya mvua, utanipata nikiwa nimelala. Kama sina kazi nje ya nyumba, utanipata nikiwa nimelala. Nikiwa na kazi nje ya nyumba basi itanibidi nitoke na mwavuli nikamalize kazi hizo halafu, nirudi tu kulala. Napenda kulala, wakati wa mvua, kuna utulivu tu huwa waja, kukiwa kwa nyesha.

Napendelea chakula chenye latha ya vanilla napenda vanilla sana sasa huwa napenda kitu kama keki iwe ya vanilla yoghurt iwe ya vanilla maziwa wakati mwingine pia ya vanilla napenda vanilla kama ladha kuu.

Sidhani kaa napenda kucheza na watoto sana huwezi nipata kwa siku ya kawaida. Nikicheza tu na mtoto hakuna watoto kwetu sasa labda nikitembelea nyumba za mayatima ndo utanipata nikicheza na watoto huko wakati huo huwa nacheza na watoto lakini sidhani kaa napenda kucheza na watoto.

Nadhani, mahali pa kihistoria penye ningependa kutembelea ni kitumikai kwa kingereza, ama kimombo watu huiita the crying stone. Yapatikana upande wa siko sina uhakika ni wapi lakini nadhani ni upande wa western Kenya.

Habari mtandaoni sana sana huwa nazisomea Instagram, X na TikTok. Lakini sana sana Instagram na TikTok. Ndo huwa napata habari zaangu. Ndiyo wakati mwingine pia kwenye Whatsapp napata habari.

Wanafanya mazoezi ya asubuhi. Asubuhi nikiamka, baada ya kuswali, naenda kukimbia. Nachukua lisaa limoja kukimbia, nakimbia dakika thelathini kuenda, dakika thelathini kurudi. Huwa nafanya mazoezi yangu asubuhi.